Ndiyo, mimi hupenda sana kupigia picha kwa sababu tofauti. Sababu ya kwanza ni kuhifathi kumbukumbu za kudumu. Ninapenda kuwa na kumbukumbu. Hii ndiyo sababu kuu ya upigaji wa picha. Picha hukamata muda maalum na kufanya kudumu milele. Ninapotazama baadaye. Picha hizo huamsha hisia simulizi na hisia zilizokuwepo wakati huo. Ni njia ya kurudisha nyuma wakati na kukumbuka nyakati nzuri. Pili, napiga picha ili niweze kuposti. Hii inaonyesha kuwa, ninapenda kushiriki ulimwengu wangu na wengine. Kupiga picha ni sana. Ninapochagua kupiga picha ya kitu au mtu flani. Ninachagua pembe, rangi na hisia fulani. Ninapo-posti, ninajieleza na, ninawapa wengine dirisha la kuona maisha yangu, kupitia macho yangu mwenyewe, na kujenga uhusiano na jamii, kuungana na watu na vitu. Ili kupiga picha nzuri ya mtu au kitu, lazima niangalie kwa undani na kuzingatia. Hii inanisaidia kuona uzuri na maelezo ambayo labda nisingeyaona kawaida na kujenga uhusiano wa kina na mazingira yangu. Kwa kifupi, upigaji picha unanipa uwezo wa kuunda, kuhifadhi na kushiriki uzuri wa ulimwengu wangu na ulimwengu wa wengine.